Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Napenda majira ya baridi kiasi hii hufanya mwili yangu ikuwe na nguvu na utulivu. Naeza kufanya kitu kwa utaratibu. Pia napenda majira ya mvua kiasi. Hii hufanya mazingira huwa kijani na yenye hewa safi. Ya, hiyo ndo. Maana napenda majira ya mvua na ya baridi kiasi.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Ukweli mimi humshukuru mungu kwa kunipa siku njema kwa kua pamoja nami pia naenda bafuni naoga ili niskie mwili wangu umetulia. Na angalia muvi moja ama mbili. Tena nachukua chakula changu na nala nikiangalia muvi. Alafu naenda kitandani nalala tu namshukuru tu mungu.

Nani aliye kufundisha jambo muhimu mtu ambaye aliye nifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Mama wangu ndiye aliye nifunza jambo muhimu katika hii dunia. Alinifunza kitu ambacho kujua kukaa na watu, kuishi pamoja na watu bila ushirikina, kukua na upendo na kuwapenda wenzangu.

Msimu gani wa mwaka unaoupenda zaidi? Mimi napenda msimu wa Disemba. Kwa sababu ni msimu ambapo, sisi wenye, wenye tunayofanya kazi, tunapewa, ruhusa na wa, waajiriwa wetu kuenda kupumzika. Ni msimu ambao waku, wakusherehekea pamoja na marafiki na kuenda nyumbani kusherehekea pamoja na wazazi wetu.

Unapenda kwenda madukani lini? Napenda kwenda madukani siku ya wikiendi. Kwa sababu hiyo ndiyo wakati ambapo sipo kazini naenda kufanya, kufanya, kununua vitu za nyumba, kama za kupika, kuenda sokoni iyo ni wakati abapo. Mimi siko kazi ni.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ni shawahi jaribu ni kukula chura. Chura ni chakula ambacho hakitumiki kwa baadhi ambapo ninapo ishi lakini siku moja nilitembea kwenye nchi nyingine nikajaribu kukula chura. Chura ni chakula ambacho nilisikia kwangu ni kitamu kina ladha tamu.

Niambie kuusu kazi au masomo yako. Nitaongelelea kuusu kazi yangu. Kazi yangu umenifunza kuwa na umoja na watu. Kazi yangu imenifunza pia kukua mtu wa kusaidiana katika kimaisha. Lakini unapofanya kazi utapatana na changomoto mingi, utapatana na watu wano kuchukia, watu ambao hawapendi kazi yako.

Je, unapenda kuvaa kofia. Hapana, kwangu sipendi kuvaa kofia. Mimi napenda kushuka na kukaa na nywele yangu bila kuivalisha kofia. Sipendi kofia kwa ukweli. Inafanya nihisi kama sijatulia vizuri, sina utulivu wa mwili, kwangu sipendi kuvaa kofia.

Je, unapenda asali. Ee, napenda asali. Asali ni tamu. Asali inatumika pia kwenye magonjwa kama ya homa. Unatengeneza dawa ya homa na pia kutia asali hapo dani. Inafanya ikuwe tamu yeah napenda asali.

Je, unafahamu majirani zako? Sindio, nafahamu majirani zangu. Ni vizuri kuwa na upamoja na jirani yako. Labda unaweza kosa kitu hivo, hauna kitu, unawezaenda kuambia jirani yako, nisaidie na kitu fulani. Pia jirani yako anaweza kukuja kukuambia, umsaidie na kitu fulani. Lazima ukuwe na uhusiano na majirani wako na kuwapenda. Na wafahamu pia.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio ambayo nimeyapata kazini. Ninapata kazi kama ina mafanikio, inaendelea vizuri, watu wamefunzwa kukaa na watu, watu wamefunzwa kuongelesha wateja, hiyo ndo mafanikio ambayo nimepata kazini.

Sherehe yako ya kupendeza ni ipi? Sherehe yangu ya kupendeza ni siku ya kuzaliwa siku ya kuzaliwa kwangu. Hiyo ndio sherehe ambayo inayopendeza wakati ninaposherehekea pamoja na marafiki. Hiyo ni sherehe ambayo hufanya nikumbuke mambo zangu za kitambo.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi? Namka saa mbili na tayarisha kiamsha kinywa, kutoka hapo nakimaliza kutayarisha kiamsha kinywa, naenda kufanya mazoezi ya subuhi kwa sababu kuna wakati unamka unasikia mwili imechoka, kutoka hapo najitayarisha naenda kazini.

Unapendelea viatu gani? Napendelea viatu vya wazi. Hizo ni viatu ambazo wakati ambapo unatembea kukiwa na jua huwezi haziwezi kufanya usikie joto. Napenda viatu vya wazi. Hizo ni viatu ambazo unawezakaa nazo ambapo kuna jua ni viatu hata ukikaa nazo haziwezi kutoa harufu mbaya.

Unaweka neno siri salama vipi, naweka neno siri kwa kutozungumza siri zangu na watu wengine, naweka neno siri kutokuwa na uhusiano na watu wengi na kujichunga kitu ambacho ninacho kiongea kwenye marafiki zangu ama kwenye watu wangu.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo. Najitaito wakati walikizo kwenda matembezi, inchi balimbali, kuenda kutembea mahari pampya msehemu ambazo sijawai kuenda kutembea na marafiki pamoja na familia zangu. Hiyo ni wakati a mbapo, napenda kuenda kuwatembelea malafiki zangu.

Je unapenda kuimba kwa kweli mimi si mwimbaji lakini napenda kusikiza nyimbo za waimbaji wengine mimi sipendi kuimba kabisa kwa kuwa sina sauti nzuri ya kuimba sipendi kuimba kabisa kwa sababu si kipaji changu lakini unapenda kusikiza njimbo za waibaji.

Kuna kumbukumbu gani nzuri za shule? Nina kumbukumbu za shule kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye michezo za kuingiza, pamoja, tumesoma mambo mengi kwenye shule. Hizo ni mambo ambazo zinazo fanya nikumbuke, mambo niliyoyafanya shuleni, kuwa na upamoja, kuwa na roho ya kusaidia.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Wakati wa jioni jioni kwa sababu nimepumzika siku mzima, jioni nikona bidii ya kufanya kazi kwa sababu muda unaenda kuisha muda wa kutayarisha chakula cha kukula.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Tabia ambayo ninapenda kwa wengine ni kuona vile watu wanavyokaa na upendo tabia ambayo ninayopenda kwa wengine ni kuona vile watu wanavyosaidiana pamoja kusaidia mtu na kitu ambacho hana, tabia ingine ninayopenda ni kukuwa na ushirikiano kwa umoja.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki. Vitu ambavyo nafanya kutu kwa upunguzi wa plastiki ni kutumia mikembe ambayo imetumika na kutengenezwa, kutumia chupa na kutumia kuepukana na ununuzi wa vitu ambazo zimepakiwa kwenye plastiki.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Kitu ambacho nachofanya kusherehekea mafanikio ya timu ni kuwaita pamoja tunakaa chini tunapanga suki yenye tutapatana tunaenda tunapatana tunafanya tunapiga sherehe pamoja tunasherehekea mazuri yamefanya tufike hapo.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa wangu naipendea usafi na pia ina watu wenye kusaidiana. Ni mtaa ambapo watu wanajua kuji wanajidhuru kwenye maisha. Ni mtaa ambapo umenifunza mengi kuishi na watu kukaa pamoja na watu na upendo mwingi.

Jee umewahi kuona bahari? Kwa ukweli nimewahi kuona bahari. Nimeiona bahari katika sehemu tofauti tofauti bahari ni pahali ambapo unapoenda kuna vitu nyingi vitu mpya unapatana nazo watu wengi watu wanaishi kwa upamoja.

Unacheza na nani mara nyingi? Nacheza na watoto. Napenda kucheza na watoto kwa sababu wanafanya niya kumbuke maisha yangu ya kitambo. Napenda kucheza michezo za watoto kwa sababu zinanifanya nisikie mwili umetulia ukona matulivu mazuri.